Nywilo zangu ni changamoto kubwa. Ni na akaunti nyingi sana. Kila moja inaitaji nywila Nlikuwa nikitumia nywila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatangeneza nywila tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitazikumbuka aje zote, labda niandike mahali salama, au nitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Nita jaribu moja, lakini pia nibadilishe nywila mara kwa mara. Kila miezi mitatu, usalama wa mitandao ni muhimu sana. Wezi wa mtandao wako kila mahali. Lazima nijilinde na data yangu.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubui. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubui? Hebu niangalie. Ndiyo ni imewekwa vizuri, nitazima simu yangu isilete kelele usiku, naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unaitaji kupumzika, kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.